Ningependa kujifunza Kifaransa kwa sababu ni lugha inayozungumzwa katika nchi nyingi pia ningependa kujua lugha hiyo ili niweze kuwasiliana na watu wengi zaidi na kuelewa tamaduni zao.

Kwa kawaida napenda kunywa takriban glasi sita hadi nane za maji kwa siku hata hivyo kiasi ninacho kunywa kutegemea hali ya hewa na shughuli ninazofanya nikifanya mazoezi au kukiwa na joto huwa na kunywa maji zaidi.

Nafikiri akili bandia itabadilisha mambo mengi hasa katika kazi, elimu na huduma za afya, itasaidia watu kufanya baadhi ya kazi kwa haraka na kupata taarifa kwa urahisi, pia watu watahitaji kujifunza ujuzi mpya ili kuendana na mabadiliko haya.

Kosa kubwa nililowahi kufanya jikoni ni kuweka chumvi nyingi kwenye chakula. Nilijifunza kwamba ni muhimu kuongeza viungo kidogo kidogo na kuonja chakula wakati wa kupika tangu wakati huo huwa niko makini zaidi ninapopima viungo.